Mabadiliko kazini hayanishambulii, bali ninajaribu kuwa sehemu yake kwa utulivu na uangalifu. Kwanza, mimi huwa sianzi kwa kuogopa wala kujikosesha. Badala yake mimi huwa ninasema kwa moyo wangu hii ni nafasi ya kujifunza na si ishara ya kushindwa kwa sababu nimemjua, mabadiliko hayana maana ya kibinafsi, bali ni sehemu ya maisha yanayotanda. Kisha, mimi huwa ninajadili mambo mawili tu. Ya kwanza ni je, hii inabadilisha namna ninavyofanya kazi au namna ninavyofikiri kazi, ya kipili ni je, mimi nina haja ya msaada au nina uwezo wa kujitetea kidogo kwa wakati pia ninajaribu kuelewa kwa nini mabadiliko yamekuja si kwa kusikiliza kelele za ufisi, bali kwa kusoma kwa makini kwa sababu mara nyingi, mabadiliko hayana lengo la kunisonga bali kuniboresha jamii na jambo kubwa zaidi lakini zaidi ya mantiki mimi huwa ninajali ihisia zangu je, nina wasiwasi au nina hamu kama ni wasiwasi, nisimsikilize lakini sitaruhusu awe meneja wangu lakini kama ni hamu mimi huwa nizidumishe hata ikiwa ni ndogo. Kwa ufupi mimi huwa sifikiri kuhusu mabadiliko kama adui bali kama mgeni ambaye anakuja na hadithi mpya niseme karibu kisha nikamuulize unaliletea nini.